Napenda kula wapi nje ya nyumbani. Napenda kula kwa hoteli. Kuna hoteli za kifahari hii Kenya. Kenya kuna mahali unaeza kula chakula tamu sana. Mahali kwa hoteli ziko inje na unapumzika vizuri sana.

Kwa wiki nafua nguo mara moja naenda nanunua sabuni nafua nguo. Guo kufua nguo ni kitu muhimu sana cause unakuanga msafi sana na kila siku atleast unanukia vizuri sana kwa nguo.

Natumia kompyuta, kutafuta kazi na kuandika nayo, kompyuta ni kitu ya muhimu sana, unaweza, tafuta kazi, unaweza, sikiliza nyimbo, ikona muhimu sana ukiwa nayo, kompyuta ni kitu ya maana sana.

Je, unatumia fumo wa usalama wa vidole. Ya, natumia funo la la kidore. Natumia kuambia watu, thank you. Kuambia watu asanti sana kwa kunifanyia hio jambo hio kidore ukifanyia kila mtu.

Kinywajiche nye napenda kukunywa asubuhi ni tea. Tea coffee inakuanga tamu sana asubuhi. Inatuma mwili irelax vizuri asubuhi na unashida poa sana. Hiyo ni kinywajiche nye napenda sana kukunywa asubuhi. Na nasikia vipu.